Ninapojiandaa kwa mkutano huwa nachukuwa hatua katha kwa makini ili kuhakikisha niko tayari vizuri. Kama mtu wa kawaida anayeishi Kenya na anayejali muda na kuheshimu kazini. Kwangu maandalizi ya mkutano huanza mapema hata kabla ya siku ya mkutano. Kwa sababu naamini maandalizi mazuri hupunguza wasiwasi na huongeza kujiamini. Kwanza kabisa huwa naelewa mathumni ya mkutano najitahidi kujua mkutano unahusu nini ni maswala gani yanayojadiliwa na nafasi yangu katika mkutano huo ni ipi. Kama kuna agenda inayotumwa mimi huisoma kwa makini na ili nijue nitaichangia wapi na mambo gani nahitajika kufikiria mapema. Hii hunisaidia nisiingie mkutano nikiwa nimeshtuka au nikiwa sina mwelekeo. Hatua inayofanya ni hatua inayofuata ni ya kukusanya taarifa na nyaraka muhimu. Kama mkutano unahusisha ripoti, takwimi au maamuzi fulani mimi huakikisha nina data sahihi mkononi. Mimi huandika nukta muhimu kwenye daftari au kifaa changu ili nisije nikasahau. Huku nyumbani, mkutano mingi hujumuisha mjandala ya kina. Hivyo kuwa na taarifa kunanisaidia kuchangia kwa ujasiri na kwa hoja. Pia huwa najiandaa kisaikolojia. Mimi hujiambia nijitokeze kwa heshima, nisikilize wengine na nichangie kwa utulivu. Najua si kila mkutano lazima niongee sana, lakini nikiongea hii kwa manufaa hili hunisaidia kuwa mtulivu na kuepuka jazba au kuongea bila kufikiria. Kabla ya mkutano, huwa najipanga kimwili pia. Mimi huvaa mavazi yanayofaa kulingana na aina ya mkutano yawe recipe au ya kawaida mimi huangalia muda na wa mkutano na kuhakikisha nimefika mapema au kwa wakati. Heshima ya muda ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi na kuchelewa kunaweza kutoa taswira mbaya. Wakati mwingine kama mkutano ni muhimu sana huwa najifunza mapema kuhusu watu nitakaokutana nao pale. Hii hunisaidia kuelewa mitazamo tufauti na jinsi ya kuwasiliana nao. Pia, mimi hujiandaa kuuliza maswali ya maana au kutoa pendekezo yanayotekelezeka. Kwa ujumla, kujiandaa kwa mkutano kwangu ni mchanganyiko wa maandalizi ya akili, taarifa, muda na mwenendo. Naamini mkutano mzuri huanzia pale watu wanapokaa, mezani, bali huanza na maandalizi ya kila mshiriki. Kwa kufanya maandalizi haya, nahisi niko tayari, nina mchango na nimeheshimu nafasi ya wengine pamoja na majukumu yao.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa umakini mkubwa. Hasa kwa sababu ninaelewa kuna wakati dunia ya sasa taarifa binafsi zinaweza kutumika vibaya bila kujua. Kama mtu wa kawaida anayeishi Kenya na anayetumia simu na mtandao mara kwa mara. Nimejifunza kuchukua tahadari ndo ndogo lakini muhimu ili kujilinda. Kwanza kabisa nakuwa makini na taarifa ninazo shiriki mtandaoni na siweki kila kitu kuhusu maisha yangu kwenye mtandao ya kijamii najitahidi kutoshiriki mambo kama nambari yangu ya kitambulisho mahali ninapoishi kwa undani au ratiba yangu ya kila siku najua si kila mtu mtandaoni ana nia njema hivyo ni muhimu kuchagua ni nini cha kushiriki na nini cha kubaki nacho binafsi. Pili, mimi hutumia nywila mara kwa akaunti zangu. Najitahidi kututumia nywila moja kwa kila kitu. Kila akaunti muhimu huwa na nywila tofauti yenye mchanganyiko wa heufi na nambari pia hubadilisha nywila mara kwa mara. Hasa kama nahisi kuna hatari yangu kama nimengia kwenye mtandao usio salamu. Hii inanipa amani ya moyo, nikijua akaunti zangu ziko salamu. Pia mimi huwa makini na viungo au ujumbe ninapo ni naopokea hasa ule unaotoka kwa watu nisiowafahamu. Sipendi kubonyeza viungo vya ajabu au kujaza tarifa zangu kwenye tovuti nisizozijua. Huku nyumbani, tumeshudia visa vingi vya utapeli mtandaoni. Hivyo nimejifunza kuwa ni bora kuwa mwangalifu kuliko kujuta badae. Kuhusu matumizi ya mtandaoni ya kijamii, huwa narekebisha mipangilio ya faraga. Nachagua ni nani anaweza kuona machapisho yangu, kunitumia ujumbe au kuona taarifa zangu binafsi. Sipendi account zilizo wazi kabisa kwa kila mtu mi yenye inanisaidia kudhibiti ni nani ananifahamu mtandaoni na kwa kiwango gani. Pia kujitahidi kutumia mtandaoni salama. Hasa ninapofanya mambo muhimu kama miamala au kazi. Mimi huepuka kutumia mtandao wa uma kwa shuguli nyeti. Kama sina budi kuutumia, mimi huwa makini sana na ninahakikisha sijaingia kwenye accounti zangu muhimu. Zaidi ya yote najiweka katika hali ya kujifunza kila mara. Mtandaoni unabadilika kila siku na hatari mpya hujitokeza. Kwa kusoma, sikiliza ushauri na kuuliza maswali. Naendelea kujijenga. Naendelea kujijengea uwelewa wa jinsi ya kujilinda. Kwa ujumla. Kulinda faraga yangu mtandaoni ni jukumu langu binafsi. Si jambo la mtu mwingine kunifanyia kwa kuchukua hatua hizi ndogondogo lazima ziwe za msingi Na Ninajilinda nahifadhi heshima yangu pia natumia mtandaoni kwa utulivu na ujasiri zaidi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwanjia mbalimbali ndogo ndogo lakini zenye maana. Kama mtu wa kawaida anayeishi kenya au anayejali mshikamano wa watu wanao mzunguka. Kwangu kushiriki katika jamii sio lazima iwe jambo kubwa au la dhara sana. Mbali ni kuchangia pale ni napo weza kuwa na kwanamna ni nayoelewa. Kwanza kabisa, ninashiriki katika jamii kupitia kusaidiana na majirani. Hapa kwetu majirani ni kama familia wapili. Kuna nyakati tunasaidiana katika mambo ya kawaida kama kuangalia nyumba, kusaidia wakati wadharura, hau hata kuchangia mawazo pale mtu anapo kumbwa na changamoto. Nikiona jirani anashida ndogo, niliyoweza kuisaidia. Mimi hujitahidi kufanya hivyo bila kusubiri aombe. Hii ujenga uaminifu na mahusiano mazuri. Pili, nina shiriki katika jamii kupitia shuguli za kijamii na migutano yenyewe. Wakati kuna mkutana ya kujadili maeneo ya mtaa, usalama au maswala ya maji ya usafi. Mimi hujitahidi kuhudhuria. Hapo ndipo watu wanapata nafasi ya kutoa maoni yao na kusikika. Ingawa si kilamara nionge saana. Kusikiliza na kuelewa changamoto za wengine, humifanya nijisikie sehemu ya jamii. Pia nina shiriki kwa kuwahejimu na kuwasaidia watu waze na watoto. Watu wazee wana hekima nyingi na wanahitaji heshima na msaada. Wakati mwingine ni kuwasaidia kubebaa mzigo, kuwasikiliza au kuwapa msaada wakawahida. Kwa watoto, ninajitahidi kuwa mfano mzuri, kuwa shauri pale ninapo hitajika na kuwa himiza kufanya memu. Hii ni njia ndogo ya kujenga jamii bora ya baadae. Katika uwezo wangu, nimeshiriki pia katika shuguli za kujitolea hasa pale panapo husisha usafi wa mazingira au kusaidia wale walio na mahitaji maalum. Hata kama ni mchango wa muda au nguvu na hisi unaleta mabadiliko fulani. Kujitolea kuna nifundisha unyenyekevu na kunikumbusha kuwa siishi peke yangu duniani. Zaidi ya hayo, ninashiriki katika jamii kwa kuendeleza maadili meema kama uaminifu, heshima na mawasiliano mazuri. Njia ninayo zungumza na watu jinsi ninavyo shugulikia migogoro na namna ni navyo heshimu wengine huathiri jamii kwa ujumla. Jamii hujengwa natabia za watu wake. Kwa ujumla kushiriki katika jamii kwangu ni kuwa sehemu ya suluhisho sio tatizo. Ni kufanya kile ninachoeza, pale nilipo, kwa moyo wakujali. Na amini mara huanza na watu wanao jali wenzao. Hata kwa mambo madogo.

Kwa ukweli kabisa, kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni ya kufua, manguo kwa mikono. Asa zile nguo nyingi au mzito. Hii ni kwa mtazamo yangu wa mtu wa kawaida anayeishi huku. Hasa pale ambapo mashine ya kufulia haipatikani au umeme hauaminiki. Kufua nguo si kwamba ni kazi mbaya kabisa lakini inachosha sana na hunichukua mwingi kuliko kazi nyingine. Kwanza, kinachonifanya nichukie kufua nguo ni nguvu inayohitajika. Unahitaji kuzungua nguo kubana maji na wakati mwingine kurudia kufua kama nguo hazikusafika vizuri. uKikumbana na blanketi, suruali nzito au nguvu za watoto zinazochafuka sana, kazi inakuwa mgumu zaidi. Baada ya kufua mikono huuma na mwili huisi umechoka, kana kwamba umetoka kufanya kazi mzito nji. Pili, kufua hunikera kwa sababu inategemea sana hali ya hewa. Ukifua alafu mvua inanyesha ghafla inabidi uanze tena kupanga au kusubiri nguo zikauke ndani. Jambo ambalo huchukua muda mrefu na wakati mwingine huwacha harufu isiyopendeza. Hii hunisumbua sana hasa pale unapohitaji hiyo nguo haraka. Pia kufua huchukua muda mwingi. Mda ambao ningeweza kutumia kufanya kazi nyigine muhimu au hata kupumzika wakati mwingine, unajipata umetumia karibu nusu ya siku kufua. Kutundika na baadaye ikuzipanga. Hilo hunifanya nihisi kama siku imeisha. Bila kufanya mambo mengine niliyoyapanga. Hata hivya, licha ya kuichukia ninafanya kazi hii kwa sababu ni lazima nguo safi ni muhimu kwa afya na heshima binafsi. Pia inanifundisha uwajibikaji na kunikumbusha kuwa maisha ni nyumbani yanahitaji juhudi hata katika mambo madogo madogo. Kwa ujumla, nguo ni kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi kwa sebabu ya uchovu, muda na utegemezi wa hali ya hewa. Lakini bado ninakubali kama sehemu ya maisha kila siku. Ningepata mashini ya kufulia au msaada kidogo basi chuki ingepungua sana.

Ndio mimi hutoa sadaka na michango wakati ninavyoweza. Kwa mtazamo wa mtu wa kawaida, anayeamini katika kusaidiana. Kwangu kutoa si suala la kuwa ni mengi, bali ni kuwa na moyo wa kujali. Nimejifunza kuwa hata kidogo unachotoa kinaweza kumsaidia mtu kwa njia kubwa, kuliko unavyofikiri. Kwa hivo kutoa sadaka kulingana na uwezo wangu, si lazim iwe pesa mingi. Wakati mwingine ni pesa kidogo, kanisani au msikiti. Wakati mwingine ni chakula, nguo au msaada wa aina nyingi. Ninaamini kutoa kunapaswa kutoka moyoni. Sikuwai shinikizwa, nikitoa kile nilicho nacho kwa hiari nahisi amani na furaha ya ndani. Hili mimi hushiriki katika michango ya kijamii na kifamilia? Mchango ni sehemu ya maisha yetu huko nyumbani. Kuna michango ya kusaidia mgonjwa mazishi, ada ya shule au shughuli za maendeleo kama vikundi vya akiba na mikopo. Ninapopata nafasi ya kushiriki, ajitahidi kuchangia hata kama ni kazi kidogo. Muhimu kwangu ni kuonyesha mshikamano na kuwafanya wengine wajue hawako peke yao. Pia napenda kusaidia kwa njia zisizo za kifedha. Kuna nyakati mtu anahitaji muda, ushauri au nguvu kazini. Naweza kusaidia kusafisha mazingira, kuandaa chakula katika shughuli za kigeni. Au kumsaidia mtu kazi ndogo ndogo aina hii ya mchango ni muhimu pia. Na wakati mwingine ina thamani sawa na ya pesa tu. Kutoa sadaka na mchango, kunanifundisha unyenyekevu na shukrani. Inanifanya nitambue kuwa kile nilicho nacho si cha kudumu na kuna wengine wanaojitahidi zaidi. Pia hunikumbusha kuwa jamii imara hujengwa kwa kusaidiana. Si kwa kila mtu kujijali peke yake. Hata hivyo, mimi huwa makini nisitoe kupita uwezo wangu, nimejifunza kuwa kusaidia wengine na kupasi huniweka katika hali ngumu sana. Kutoa kunapaswa kuleta baraka na amani, si mzigo. Ndiyo maana mimi hupanga na kuchagua ni wapi na vipi nitatoa. Kwa ujumla kutoa sadaka na michango si nyingi ni sehemu ya maadili ya maisha ya kila siku. Njia ya kuonyesha upendo, mshikamano na kuwajibika kwa jamii. Naamini hata mchango mdogo mdogo kutolewa kwa mawasafi. Una uwezo wa kuleta mabaliliko makubwa.

Mahali pa kihistoria, ningependa sana kutembelea ni Fort Jesus kule mombasa. Tangu nikiwa shuleni, nilikuwa nikisikia kuhusu historia yake, lakini bado sijapata nafasi ya kuenda kujionea kwa macho yangu. Kwangu, Fort Jesus si tu jengo la mawe, bali ni sehemu yenye hadithi nyingi zinazohusiana na historia za kenya. Hasa, ukanda wa pwani. Napenda Fort Jesus kwa sababu inaonyesha safari ndefu ya historia nchi yetu kuanzia wakati wa warenu, waarabu hadi waingereza. Ni mahali ambapo mataifa tofauti yalipita na kuacha alama zao. Ningeweza kutembea ndani yake nikifikiri jinsi watu wa zamani waliishi. Walivyopigana vita na jinsi biashara na biashara ya baharini ilivyokuwa. Nikiendelea wakati huo nahisi kutembea mahali hapo. Kunanisaidia kuelewa kulikotokana na kama taarifa pia ningetembea kutembea ningependa kutembelea fort jesus kwa sababu iko karibu na bahari na mazingira yake yana upekee wake. Kuona jengo la kale likisimama kwa nguvu karibu na bahari hunifanya nifikirie jinsi nilivyoweza kudumu kwa miaka mingi liche ya upepo, chumvi ya bahari na mabadiliko ya nyakati. Hilo hunipa heshima kubwa kwa kazi na maarifa ya watu wa zamani. Sababu nyingine ni kwamba napenda kujifunza historia kwa vitendo. Si kwa kusoma vitabu tu. Nikitembele Fort Jesus ningependa kusikiliza maelezo ya waongozaji wa watalii kuona nyumba za zamani. Silaa zilizotumika na mabaki ya maisha ya kale. Haya yote huifanya historia iwe hai zaidi kuliko maandishi darasani. Kama mtu wa kawaida naamini ni muhimu kujua na kuthamini historia yangu. Kutembelea maeneo ya kihistoria hunisaidia kujivunia uripi wangu na kunipa mtazamo mpya wa maisha ya sasa. Pia ni nafasi nzuri ya kupumzika na kufurahia utali wa nani ambao mara nyingi tunaupuuza. Kwa ujumla, fort Jesus ni mahali pa kihistoria ningependa kutembelea kwa sababu inanielimisha, inaborudisha na inahifadhi kumbu kumbu za zamani. Nikienda huko, ni ngejisikia kama nimerudi nyumbani kwa muda. Nikijifunza, nikitafakari na kuthamimi safari ya kitaifa letu hadi hapa letu.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu mbali mbali kulingana na umuhimu wake. Kama mtu wa kawaida na anayetumia teknolojia katika maisha ya kila siku, sifanyi mambo kwa kubahatisha tu. Kwa sababu, ninaelewa kuwa data ni muhimu sana na inaweza kupotea au kuharibika kama haijahifadhiwa vizuri. Kwanza kabisa, ninahifadhi data yangu kwenye simu na tarakilishi, ninazotumia mara kwa mara. Hii ni pamoja na picha, nyaraka, mawasiliano ya kazi, ninayo, ninazofanya kwa kila siku. Hata hivyo, najua kuwa vifaa hivi vinaweza kuharibika kupotea ama kuibiwa. Hivyo siwezi kutegemea kifaa kimoja pekee. Ndiyo maana mimi huwa makini na kupanga data yangu vizuri kwa kuiweka kwa faili katika majalada. Naam. Pia mimi hutumia hifadhi vya mtandao kwa data muhimu zaidi. Hii hunisaidia kuhifadhi nakala ya pili ya taarifa zangu. Iwapo simu au tarakilishi itapata shida najua bado ninaweza kupata data yangu kupitia mtandao. Hii inanipa amani ya moyo hasaa kwa nyaraka za kazi kumbukumbu muhimu za picha zenye thamani ya kihisia. Pia hunisaidia kufikia data yangu nikiwa mahali tofauti tofauti bila kubeba vifaa vingi. Pia mimi hutumia kifaa cha kuifadhi cha nje kama kifaa cha kuifadhi data kinachoviweka. Hii hutumika hasaa kwa kuifadhi mafaili makubwa au data ambayo situmii kila siku lakini ni muhimu kuhifadhi kwa muda murefu. Kifaa hiki huwa nakitunza mahali salamu nyumbani na situmii kwa mtu yeyote bila sababu ya msingi. Kwa upande wa usalama ninalinda data yangu kwa nywila na hua makini nikishiriki vifaa vyangu ovyo. Siupatii watu wengi simu au taraklishi yangu bila uangalizi hasaa kama kuna taarifa binafsi au za kazi. Pia nimi hujitahidi kuepuka kupakua vitu visivyoaminika ambavyo vinaweza kuharibu data au kuleta hatari. Kwa ujumla ninahifadhi data yangu kwa njia ya tahadhari na mpangilio. Nimejifunza kuwa ni bora kuwa na nakala zaidi ya moja kuliko kujuta baadaye. Data ne sehemu ya maisha ya sasa na kuifadhi vizuri ni kujilinda na kujipunguzia msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda asali sana. Na kwangu si chakula tu bali ni kitu chenye maana kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kama mtu wa kawaida nimekuwa nikitumia asali tangu nikiwa mdogo hasa nyumbani ambapo ilikuwa inachukuliwa kama dawa na pia chakula cha afya. Kwanza kabisa napenda asali kwa sababu ya ladha yake ya asili. Ile utamu yake si kali kama ya sukari. Bali ni tamu laini inayo burudisha. Nikitumia asali kwenye chai ya tangawizi au chai ya kawaida subuhi. Hunipa mwanzo mzuri wa siku. Hasa wakati wa baridi au asubuhi ya mapema. Asali hunipa joto lamwili na kunifanya nijisikie vizuri. Pili napenda asali kwa sababu inafaida nyingi kiafya. Ni mizoea kuona watu wazima wakitumia asali kutuliza kikohozi maumivu ya koo au hata uchovu hadi leo ni kiugua kidogo au ni kihisi mwili hauna nguvu asali huwa chaguo langu la kwanza na amini ni dawa la asili ambalo imekuwa ikitumika kwa muda mrefu kabla ya dawa za kisaza pia napenda asali kwa sababu inanikumbusha utoto wangu. Na kumbuka tulipukuwa tukipata asali safi kutoka mashambani au kutoka kwa wafugaji wa nyuki. Na ilikuwa kitu cha thamani sana nyumbani. Haikuwa inatumika ovyovyo ilikuwa inahifadhiwa vizuri na kutumika pale inapo hitajika. Hiyo ili nifundisha kuthamini vitu vya asili na kutumia kwa kiasi tu. Kuhusu matumizi napenda kutumia asali kwa njia mbali mbali. Wakati mwingine mimi huitumia kwenye mkate badala ya siagi. Wakati mwingine mimi huiweka kwenye maji ya uvuguvugu asubuhi pia kuna wakati mimi huitumia kwenye vyakula fulani au kama kionjo kidogo tu asali inanifanya nijisikie kama ninajitunza kiasi. Bila kutumia vitu viliyo tenganezwa sana. Hata hivyo, huwa makini ninunue asali halisi. Siku hizi kuna asali nyingi sokoni ambazo si safi. Napenda kuunua kwa mtu ninayemuamini. Au mahali ambapo najua asali ni asili kabisa. Hii ni muhimu ili nipate faidi ya kamili ya asali. Kwa ujumla, napenda asali kwa sababu ni tamu ni ya afya na inakumbukumbu mzuri. Kwangu asali si chakula cha kawaida tu bali ni zawadi ya hasili. Inayo changanya ladha. Afya na kumbukumbu zangu za maisha.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na nyama ya kuchoma. Hasa nyama ya mbuzi au ngome iliyochomwa vizuri. Hiki ni chakula kinachonipa furaha ya kweli. Si tu kwa sababu ya ladha yake bali pia ni kwa sababu kinahusiana sana na maisha ya kawaida. Kila nikikiona au kunusa harufu yake. Nahisi kama niko nyumbani au sehemu niliyoizoea. Napenda sana kukila chakula hiki nje ya nyumbani hasa kwenye vibanda vya nyama choma au maeneo maarufu ya kula pamoja na marafiki. Mahali ambapo kuna jiko la wazi, moshi wa nyama unapaa na watu wanacheka huku wakisubiri chakula chao. Mazingira haya hufanya chakula kionekane kitamu zaidi. Ingawa naeza kukila nyumbani, ladha yake nje huwa tofauti kidogo kwa sababu ya hali ya hewa ya pamoja. Kuhusu ladha, nyama huwa laini ndani lakini imechomwa vizuri nje. ikiwa na chumvi ya kiasi na wakati mwingine pilipili kidogo, changanya na wali mweupe ulivyo uliiva vizuri na labda kachumbari pembeni. Ladha inakuwa kamili. Ni chakula kinachokushibisha na pia kinakuridhisha moyo. Kila tonge linakufanya utake lingine. Nakumbuka mara ya kwanza, nilipokila chakula hiki kwa njia nilikokipenda zaidi sana sana. Nilikuwa bado mdogo, nikiwa na ndugu zangu kwenye tukio la kifamilia. Tulikuwa na nyama ilichomwa nje na harufu yake ilijaa hewani. Nilipoila, nilihisi ladha ambayo sikuwa nimeizoea kabla. Kwanzia hapo chakula hiki kikawa kimoja kati ya vile ninavyothamini sana. Mtu aliyenieleza zaidi kuhusu chakula hiki ni familia yangu hasa watu wazima waliokuwa wanapenda kukaa pamoja na kula kulionyesha kuwa chakula si kula tu bali ni muda wa kushiriki kuzungumza nakufurahia pamoja hilo lilinifanya nikipende chakula hiki zaidi. Mara ya mwisho nilikula wali na nyama. Haijapita muda mrefu sana. Labda wiki chache zilizopita. Nilikuwa na marafiki tukakaa pamoja, tukacheka na kula polepole bila haraka ndio, huo ndio uzuri wa chakula hiki hakihitaji haraka kwa ujumla, chakula ninachokipenda zaidi ni si ladha tu, bali pia ni hisia, kumbukumbu na mshikamano unaokuja nacho. Wali na nyama choma, kwangu ni zaidi ya chakula ni sehemu ya maisha ya kawaida, na furaha ya huku nyumbani.

Ndiyo naweza kusema mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu kwangu ni uwezo wa kufikiria kwa njia tofauti, kuunganisha mawazo na kupata suluhisho au wazo jipya, hata pale mambo yanapoonekana ya kawaida. Ninafurahia sana kuunda mawazo mapya. Iwe ni katika kuandika, kutatua matatizo, kupanga mipango au hata kufikiria njia rahisi za kuboresha kitu kilichopo tayari. Wakati mwingine, ubunifu ujitokeza kwa maswali madogo tu. Je, hii ingeweza kufanywa kwa njia nyingine. Na hapo, ndipo mawazo mapya uanzia. Pia naamini ubunifu hauko tu kwa wasanii au waandishi. Unaonekana pia katika maisha ya kila siku. Jinsi mtu anavyopanga muda wake. Anavyoshughulikia changamoto au anavyowasiliana na wengine. Hilo ndiyo aina ya ubunifu ninaopenda zaidi. Ule unaouguza maisha halisi. Cha muhimu zaidi ni kwamba ubunifu hukua unapopewa nafasi. Kadri mtu anavyojaribu anavyokosea na kujifunza, ndivyo ubunifu wake unavyoimarika. Kila mtu anaweza kuwa na nafasi ya ubunifu iwe ni mtu wa kawaida ama mtu yule yeyote.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto fulani kutokana na jinsi teknolojia ilivyojikita sana katika maisha ya kila siku teknolojia ni kuwa sehemu ya mawasiliano, kazi, elimu, burudani na hata huduma za msingi kama benki na afya. Hata hivyo, kuishi bila teknolojia kwa siku moja kunawezakana na kunaweza kuwa nafaida kadhaa za kijamii, kiafya na kiakili. Kwanza kuishi siku moja bila teknolojia kunanipa nafasi ya kuungana tena na mazingira yanayonizunguka badala ya kutumia muda mwingi kuangalia simu, kompyuta au televisheni naweza kushiriki shughuli za nchi kama kutembea kufanya mazoezi au kuzungumuza ana kwa ana na familia na marafiki. Hii inaweza kuimarisha mahusiano na ya kijamii kwani mwasiliano ya moja kwa moja huleta uelewano na ukaribu zaidi kuliko mawasiliano ya kidigitali. Pia kuacha kutumia teknolojia siku moja kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Teknolojia hasa mitandao ya kijamii mara kwa mara husababisha shinikizo la kijamii kulinganisha maisha ya wengine na taarifa nyingi zisizoisha. Siku bila teknolojia inaweza kuwa fursa ya kupumzisha akili kutafakari, kusoma vitabu vya karatasi au kufanya shughuli za mikono kama kupika, kusafisha, au bustani tu. Hali hii huongeza utulivu wa akili na kusaidia mtu kujitambua zaidi. Hata hivyo, kuna changamoto pia. Bila teknolojia baadhi shughuli muhimu kama kazi mawasiliano ya haraka au kupata taarifa ya dharura zinaweza kuwa ngumu. Kwa mfano mtu anaweza kushindwa kuwasiliana haraka endapo kuna darura au kukosa tarifa muhimu za kazi pia kwa watu wanao tegemea teknolojia kwa kazi zao za kila siku siku bila teknolojia inaweza kuathiri uzalishaji wao kabisa. Kwa ujumla, ingawa teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya kisasa, kuishi siku moja bila teknolojia kunawezekana na kuna manufaa mengi. Njia nzuri ya kujitathmini, kupunguza utegemezaji wa teknolojia na kuthamini mambo rahisi ya maisha.

Msimu wa mwaka ninayoipenda zaidi ni msimu wa mvua. Kwa sababu una umuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu, mazingira na uchumi kwa ujumla. Ingawa, watu ingi hupenda msimu wa jua kwa sababu ya urahisi wa kusafiri na kufanya shuguli za nje. Mimi huona msimu wa mvua kuwa wa kipeke au wenye faida nyingi zinazogusa nyanja, mbalimbali za maisha. Kwanza, msimu wa mvua ni chanzo kikuu cha uhai. Maji ya mvua huchangia sana katika kilimo ambacho ndicho uti wa mgongo wa maisha ya watu wengi hasa katika inchi zinazoendelea kama hii yetu ya kenya. Wakulima hutegemea mvua ili kupanda na kuvuna mazao kama mahindi, maharagwe na mgonga. Bila mvua ya kutosha, njaa ni uhaba. Njaa na uhaba wa chakula unaweza kutokea. Kwa hiyo, msimu wa mvua huleta matumaini mapya na kuhakikisha upatikanaji wa chakula kwa jamii. Pili, msimu wa mvua huleta uzuri wa asili. Wakati huu, mimea hukua kwa mingi. Nyasi hua kijani kibichi na mazingira kwa ujumla hua na mavuto ya kipekee. Mito na mabwawa hujaa maji hali inayosaidia maisha ya viumbe mbalimbali kama wa samaki na wanyama wa porini. Pia mvua husaidia kusafisha hewa kwa kupunguza vumbi na uchafu. Hivyo kufanya mazingira kuwa safi na yenye afya zaidi kwa binadamu. Zaidi ya hayo, msimu wa mvua hunipa hisia ya utulivu na amani. Kusikia sauti ya matone ya mvua yakinyesha juu ya paa au ardhi huleta hali ya kupumzika. Na kutafakari hii ni wakati mzuri wa kukaa nyumbani. Kusoma vitabu, kuandika au kufanya mazungumzo ya kila aina na familia hali hii huimarisha mshikamano wa kifamilia na kijamii. Hata hivyo, siwezi kupuuza changamoto zinazokuja na msimu wa mvua. Mvua nyingi zinaweza kusababisha mafuriko kuharibu vitu na kuenea kwa magonjea kama malaria. Licha ya changamoto hizi, ninaamini kwa maandalizi mazuri msimamizi wangu ni bora kwa mazingira. Madhara yanaweza kupunguzwa. Kwa jumla, msimu wa mvua ndio ninaupenda zaidi. Kwa sababu, una mchango mkubwa katika uhai mzuri wa mazingira na ustawi wa jamii unanikumbusha umuhimu wa asili na utegemezi wa binadamu kwa mazingira yanayomzunguka.

Nchi mbayo ningependa kuitembelea sana ni Japan. Kwasababu ni nchi yenye mchanganyiko ya kipekee. Kati ya utamaduni wakale na maendeleo ya kisasa ya teknologijia Japani inajulikana duniani kote kwa nidhamu ya watu wake. Usafi wa mazingira na maendeleo makubwa katika sayansi ya teknologijia. Kutembelea nchi hii kungekua fursa nzuri ya kujifunza. Kufurahia na kupanua mtazamo wangu kuhusu maisha. Kwanza, ningependa kutambelea Japani kwa sababu ya utamaduni wake wakipekee Japani inahistoria ndefu ya mila zilizo endelea kufadhiwa kwa vizazi vingi. Mahekalu kali, majumba ya kifalme na sherehe kitamaduni kama vile tamasha ya maua ya shiri huvutia watalii wengi kila mwaka. Ningependa kushuhudia kwa macho yangu jinsi watu wa Japani wanavyo heshimu mila zao huku wakiendelea kuishi katika dunia ya kisasa. Pili, Japani inanivutia kwa maendeleo yake ya kiteknolojia na miundombinu, miji ya Tokyo na Osaka inajulikala kwa majengo marefu kama treni ya kisasa na mifumo ya usafiri ilio bora sana. Kutembelea maneo haya, kungenipa nafasi ya kuona kwa karibu jinsi teknolojia inavyo rahisisha maisha ya kila siku. Pia ningependa kujifunza jinsi nidhamu na mpangilio, mzuri inavyochangia maandeleo ya taifa hilo. Sababu nyingi muhimu ni chakula ya kijapani Kipwani inajulikana kwa vyakula vya sushi, ramen na tempura ambavyo vina ladha vya kipekee na vinaandaliwa kwa umakini mkubwa. Ningependa kuonja chakula hizo katika mazingira yao ya asili na kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa ulaji wa kijapani ambayo unahimiza usafi kiasi na afya. Zaidi ya hayo, Japani ina mandhari ya asili yenye kuvutia sana. Kuna mlima, misitu, fukwe na volkano kama mlimafugi ambayo ni alama ya taifa hilo. Kutembelea maeneo hayo, kungekua fursa ya kupumzika, kupiga picha na kufraia uzuri wa asili. Kwa jumla, ningependa kutembelea Japani kwa sababu ni nchi inayotoa mchanganjiko wa elimu, burudani, utamaduni na hata maendeleo. Safari hiyo ingenipa uzoefu wa kipekee na kunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Wakati umeme unapokatika, kwa kawaida huwa nafanya mambo mbalimbali kulingana na muda wa kukatika na mazingira nilio. Kukatika wa umeme ni jambo la kawaida katika maeneo mengi hasa huku Kenya. Hivyo nimejifunza kutumia muda huu kwa njia yenye manufaa badala ya kulalamika. Kwanza kabisa natumia muda huu kupumzika au kufanya shughuli zisizohitaji umeme. Mara nyingi, katika kwa umeme hunipa fursa ya kupumzisha macho na akili. Sasa kama nilikuwa nimetumia muda, mrefu, kuangalia simu, kompyuta au televisheni naweza kukaa kimya, kutafakati au hata kulala kidogo ikiwa ni wakati wa jioni au usiku. Hii husaidia kurejesha nguvu na kupunguza uchovu pili, mimi hutumia muda huu kuongea na familia au watu walio karibu nami bila televisheni au simu kuvuruga mazungumzo. Huwa rahisi kuzungumza na kwa kina, kushirikiana mawazo au hata kucheka na kusimulia hadithi. Mazungumzo hayo huimarisha mahusiano ya kifamilia na kijamii. Jambo ambalo wakati mwingi husahaulika pale umeme unapokuwa hapo. Tatu wakati mwingine mimi hufanya kazi za nyumbani kama kusafisha kupanga vitu au kupika chakula rahisi ambacho havihitaji vifaa vya umeme. Pia naweza kusoma kitabu cha karatasi au kuandika mawazo yangu kwenye daftari. Shughuli hizi hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kujifunza kuwa mbunifu hata bila teknolojia. Iwapo ni usiku, mimi hutumia taa ya mshumaa au tochi kwa mwanga, wakati mwingine hali hii huuleta utulivu kwa kipekee, hasa kukiwa na ukimya. Hata hivyo, mimi huwa makini sana ili kuepuka hajali kama moto au kujeruhiwa. Kwa upande mwingine, kama kukatika kwa umeme kunadumu kwa muda mrefu, ninaweza kupasha simu yangu moto, mapema au kutumia vifaa vingine ili kuwasiliana endapo kutakuwa na dharura. Pia mimi hutumia redio inavotumia battery kupata taarifa muhimu. Kwa ujumla, kukatika kwa umeme hunifundisha kuvumilia na kuamini mambo rahisi za maisha. Ingawa umeme ni muhimu sana. Maisha yanaweza kuendelea bila umeme kwa muda. Kilicho muhimu ni kutumia muda huo kwa busara. Kwa amani na kwa njia inayojenga mahusiano na ustawi wa mtu binafsi.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda asili. Hasa juisi la embe au chungwa ninakipenda kinywaji hiki kwa sababu ni cha asili. Kinaladha mzuri na pia kinamanufaa mengi kwa afya ya mwili. Tofauti na vinyaji vya viwandani ambavyo maramingi huwa na sukari nyingi au kemikali juisi ya mtunda hunifanya nijiskie nikiwa na afya na nguvu zaidi kwanza kabisa juisi ya matunda inanivutia kwa ladha yake ya asili na uwichi embe liililo hiva vizuri au chungwa lenye uchachu wa wastani. Kutuo ladha tamu na ya kupendeza sana hasaa ukikinywa kinapo kuwa kime pozwa kidogo. Wakati wajua kali au baada ya kufanya kazi nzito. Kunywa glasi ya juisi baridi hunisaidia kupunguza joto la mwili na kunipa hisia ya kuburudika. Nikinywaji kinacho burudisha bila kuniletea madhara pili napenda juisi ya matunda kwa sababu ya faida zake kiafya. Matunda ya na vitamini nyingi. Kama vitamini C na A na madini mbali mbali ambayo ni muhimu kwa mwili. Kwa mfano juisi ya chungwa husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Wakati juisi laembe husaidia katika mmengenyo wachakula ya afya ya ngozi. Kunywa juisi hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na hupunguza uchovu. Sababu nyingine ni kwamba juisi ya matunda ni raisi kutayarisha na kupatikana. Matunda hupatikana kwa urahisi sokoni au hata nyumbani. Na mtu anaweza kutengeneza juisi mwenyewe bila grama kubwa. Hii hunipa uhakika na usafi na bora wakinywaji. Ni nacho kunywa. Pia naweza kufa. Naweza kuchanganya matunda tofauti ili kupata ladha ninayo penda zaidi. Hata hivyo si kwamba sikunywi vinywaji vingine vya baridi. Wakati mwingine. Naweza kunywa soda au majibaridi. Hasa ni kiwaa wnje au kwenye sherehe. Lakini bado juisi ya matunda hubaki kuwa chaguo langu la kwanza kwasababu ni bora zaidi kiafya na hunifanya njisikie vizuri baada ya kwinywa. Kwa jumla kinywaji cha baridi ni nacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda kwasababu ya ladha yake, zaidi ya kiafya na urahisi wa kupatikana. Nikinywaji kinacho ni burudisha na wakati huo huo kinajaa ya kumjali kiafya. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia mbali mbali, kinazo jenga upendo, maelewano na mshikamano. Familia nisemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa hivyo, huwa najitahidi kuhakikisha kwamba tunatumia muda pamoja kwanjia enye maana. Si tu kuka pamoja bali kushirikiana na kuelewana zaidi. Kwanza kabisa, napenda kutumia muda na familia yao kupitia mazumazungumzo ya kawaida. Maranyingi tunakaa pamoja, hasa jioni yao wakati wa chakula. Na kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku kama shule, kazi, mpango, au changamoto tunazo kutana nazo. Mazungumzo hayo hunisaidia kuwajua wana familia wangu na kwa undani zaidi, na pia hunifanya nijisikie karibu nao. Ni wakati mzuri wa kushauriana na kujifunza kutoka kuzoefu wa kila mmoja. Pili, napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli za pamoja. Tunaweza kupika chakula pamoja, kusafisha nyumba au kufanya bustani. Shuguli hizi ingawa zinaonekana ndogo uleta fura na mshikamano mkubwa kwa sababu kila mtu hushiriki kwa nafasi yake. Wakati mwngine, pia tunapenda kucheza michezo ya ndani au nje, kama bao, drafti, au kutembea pamoja. Jambo linalotusaidia kupumzika na kucheka pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki milo pamoja. Kula pamoja ni jambo la muhimu sana katika familia yetu. Ni wakati ambao kila mtu huacha shughuli zake na kukaa mezani kama familia moja. Wakati wa chakula tunabadilisha mawazo, hadithi, na hata vichekesho. Hali inayoongeza ukaribu na upendo kati yetu. Mila hii hunifanya nithamini sana uwepo wa familia yangu. Wakati meingine pia hutumia muda na familia yangu kwa kutazama televisioni au kusikiliza radio pamoja. Hasaa vipindi vya bahari, vipindi vya habari, filamu na vipindi vya burudani. Ingawa ni aina ya burudani inayohusisha teknolojia bado huleta furaha kwa sababu tunafanya pamoja na kutoa maoni yetu.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ninalo nipa umuhimu mkubwa kwa sababu naamini kila mtu hupitia changamoto katika maisha. Na maneno au matendo madogo yanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Ninapowatia moyo wenzangu, hufanya hivyo kwa njia rahisi lakini kihisabati. Ili wajisikie kuthaminiwa, kueleweka na kuungwa mkono. Kwanza kabisa huwa nasikiliza nawasikiliza. Mara nyingi watu wanapo kata tamaa au wanapokuwa na mawazo mengi, wanahitaji mtu wa kuwasikiliza bila kuhukumiwa. Ninapo wasikiliza wenzangu kwa makini, huwa nawapa nafasi ya kuelekeza hisia zao, changamoto zao au hofu zao. Kitendo cha kusikiliza pekee kinaweza kumfanya mtu ajisikie afueni na kutambua kuwa hayuko peke yake. Pili, mimi utumia maneno ya kuvutia moyo au matumaini. Ninajitahidi kuwaambia wenzangu maneno chanya kama vile utaweza usiogope kujaribu tena au kila kitu kina wakati wake. Maneno haya ingawa yanaonekana rahisi huweza kumpa mtu nguvu mpya ya kuendelea mbele. Pia huwakumbusha mafanikio yaliyowai kupata hapo awali ili wajue kuwa wanaweza. Tatu, mimi huwaonyesha mfano mzuri wa vitendo. Badala ya maneno pekee hujitahidi kuwa mtu mwenye bidii nidhamu na mtazamo na katika kazi au maisha ya kila siku. Wakati wenzangu wanapomwona mtu anayejitahidi bila kukata tamaa licha ya changamoto ujifunza kuwa nao wanaweza kufanya hivyo. Mfano mzuri ni njia bora ya kuwatia moyo wengine. Pia, huwasaidia pale inapowezekana. Kama wenzangu au kazi nzito na kutia wakati mgumu naweza kumsaidia kimawazo, kimwili au hata kumpa ushauri mdogo. Msaada huu huwafanya wajisikie kuwa wanathaminiwa na kwamba kuna wakati wanaojali. Kuna watu wanau wajali. Hii huwaongeza mshikamano na kuimarisha mahusiano. Zaidi ya hayo, mimi huwasifu wanapofanya vizuri, kutambua juhudi za mtu ni jambo muhimu sana. Ninapompongeza mwenzangu kwa kazi nzuri au hatua chanya, aliyochukua, aliyochukua humfanya ajisikie fahari na kuongeza kujiamini kwake. Sifa ya dhati huongeza motisha na kufanya vizuri zaidi.